Nikuwa na mgogoro na mtu na hakikisha kwamba nimesuluhisha hiyo mgogoro kwa njia inayofaa, njia ya amani. Either kwa kutuma mtu kwake ama mimi nyewe kumuita ili tuwasiliane tuone tutatue hiyo shida na tuangalie shida yenyewe kiini kini ni nini.

Kwa ukweli mimi si mtu ambaye ninayependa kupiga picha lakini utakuta nimepigwa picha pale tukona familia lakini, pia napenda kupigwa picha kwa sababu ya kumbu kumbu. Kama, tuko sherehe fulani hivi, ama nimevaa nguo fulani hivi, nataka kukumbuka. Utakuta nimepigwa picha kwa sababu ya kumbu kumbu.